Napendelea kuwasiliana na watu kwa njia ya uwazi, heshma na kusikiliza kwa makini. Ninathamini mawasiliano ya ana kwa ana au kupitia simu inapowezekana. Lakini pia barua pepe au ujumbe hunifaa kwa taarifa rasmi. Lengo langu ni kuhakikisha ujumbe unaeleweka vizuri na kujenga mausiano ya chanya na ya kuaminiana.

Kwa kawaida, ninatumia usafiri wa uma. Kwa sababu, ni rahisi na wagarama nafuu. Pale inapo ezekana, napenda pia kutembea kwa miguu kwa umbali mfupi. Kwani unisaidia kujiweka sawa, kimwili na kiakili kabla ya kwanza shuli za siku.

Kwa kawaida, napendelea kufanya mazoezi asubuhi. Kwa sababu, hunipa nguvu na umakini wa kwanza siku vizuri. Hata hivyo, siku ambazo nina majukumu mengi ya asubuhi jioni pia hunifaa kama njia ya kuondoa uchofu na msongo wa mawazo wa siku.

Napendelea kitanda kizuri, cha kuunga mkono mwili vizuri. Si lazima kiwe kigumu sana, lakini ni muhimu kitangewe kwa uraisi wa kulala. Kuruhusu mwili kupumzika vizuri na kuhakikisha usingizi wa amani usiku mzima.

Mimi ninaweka nenosiri salama kwa kutumia mchanganyiko wa herufi kubwa, herufi ndogo, namba na alama maalum. Pia napendelea kusasisha nenosiri mara kwa mara na kutoitumia kwenye accounti nyingi. Kwa nyakati zingine, ninatumia meneja wa nenosiri ili kuhifathi na kuunda nenosiri ngumu bila kuhitaji kuziandika au kuzikumbuka zote.

Napenda kutumia muda na marafiki zangu kwa mazungumzo ya kujenga, kushiriki chakula au kutembea pa moja. Pia ufuraia kufanya shuri raisi kama kucheka kubadilishana mawazo au kushiriki tukio malum. Kwa sababu unisaidia kuimarisha urafiki na kupumzika kiakili.

Nafanya kazi ya ushirikiano kwa kusikiliza kwa makini mawazo ya wengine, kugawana majukumu kwa uwiano na kushirikiana kufikia malengo ya pamoja. Pia napenda kushukuru na kutambua mchango wa kila mtu na kuhakikisha mawasiliano ni wazi ili kila mtu ajue kinachotarajiwa. Hii husaidia timu kufanya kazi kwa urahisi na kwa mafanikio.

Napendelea mfumo wa simu, unaonipa urahisi wa kutumia, usalama, na programu zinazofaa mahitaji yangu kwa mfano. Mara nyingi, napendelea android kwa sababu hunipa huru zaidi wa kubinafsisha na kuchagua programu, lakini pia hufwatilia usalama vizuri. Mfumo muhimu kwangu ni ule unaonipa utendaji mzuri, uthabiti na unaofanya maisha yangu ya kila siku kuwa raisi.

Napendelea kusomea abari mtandaoni kwenye tovuti zinazoaminika na zenye sifa nzuri kama vile magazeti makuu, vianzo vya serikali au majukua ya elimu na utafiti. Pia napenda kuchambua vianzo tofauti ili kupata abari sahihi na isio na upendeleo badala ya kuzingatea chanzo kimoja tu.

Wakatu wa msongo wa mawazo Mimi ufanya mambo kadha hili kunisaidia kutulia Mwanzo, nachukua muda wa kupumua ratibu na kujitenga kidogo na chanzo cha msongo Ninasikiliza mziki mtulivu au unasoma kitu kinachonitia moyo Pia, nikitaji na zungumza na mtu ni nae muamini na kutembea kidogo au kufanya mazoezi mepesi hili kuwacha mawazo.

Lengolangu la mda mrefu kazini ni kukua kitaaluma, kupata ujuzi na uzoefu wakina katika kazini na yofanya, na kufikia nafasi ya uwajibikaji zaidi, ambapo nitaweza kuchangia maamuzi na mafani kio ya taasisi. Pia, na lenga kwa mtu anaejulikana kwa uadilifu, ubunifu na matokeo bora, huku nikijenga taaluma imara na endelevu.

Kinachonifanya nicheke ni vitu vidogo vya kila siku. Mara nyingi ni pale rafiki anapofanya kitu cha kivumbavu kidogo. Au watoto wanapofanya jambo lisilo la kawaida lakini la kuchekesha. Pia michezo na vichekesho vinanifanya nicheke. Kwa kweli jambo lolote linalonifanya nijisikievuraha linanifanya nicheke sana.

Najitahidi kupanga muda wangu vizuri hili kuowanisha kazi na maisha ya kibinafsi. Napanga shuhuli za kazi kwa uwiyano na kuweka mipaka na kutumia mapu mziko kufuraia muda wa familia, marafiki au kufanya kile ninachopenda. Kuzingatia afya ya akili na mwili kuna nisaidia kushulikia kazi bila kupoteza furaha ya kibinafsi na hivyo kupata uwiano mzuri wa kila siku.

Program ya simu ninayoitumia kila siku ni WhatsApp. Kwa sababu inanisaidia kuwasiliana na familia, marafiki na wenzangu kazini. Pia ninapenda kutumia kalenda ya simu kupanga shughuli zangu za kila siku na kuwakikisha sina kuchelewa. Mara nyingine napenda kutumia program za abari au burudani kukana tarifa za sasa na kupumzika kidogo.

Sera ya kampuni ni nayo iona muhimu ni uwazi na usawa kazini. Ni muhimu kila mfanyi kazi aheshimiwe na awe na nafasi sawa bila ubaguzi. Pia sera zinazohimiza maendeleo ya wafanya kazi, usalama kazini na wajibikaji ni muhimu sana. Kampuni inayo zingatia haya inachangia mazingira ya kazi yenye furaha na yenye tija.

Napenda aina ya filamu zinazoleta furaa na burudani. Kama filamu za kuchekesha au za familia. Pia napenda filamu za kusisimua au adithi za maisha, zinazofundisha maadili au kutoa mtazamo mpya. Kwa kweli, napenda filamu zinazonifanya niungane na wahusika na kuhisia kile wanachopitia.

Ndiyo, napenda kwenda pwani. Pwani inanipa utulivu na nafasi kupumzika, kufurahia hewa wasafi na mandhari nzuri. Pia napenda kutembea ufukweni au kukaa tu nikisikiliza mawimbi ya bahari. Kwa sababu inanisaidia kuondoa mawazo na kupata amani ya akili.

Namkumbuka mwalimu wangu wa kiswahili kutoka shule ya msingi. Alikuwa mwalimu mwenye uvumilivu, na ambaye alitufundisha kwa njia ya kuvutia. Sikubaliana na manenu tu, bali alitufundisha pia maadili na nafasi ya kufikiria kwa kina, jambo ambalo limekuwa na umuhimu mkubwa maishani mwangu.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa na maisha yenye maana na yenye tija. Ambapo, ninaweza kufanikisha malengo yangu binafsi na ya kazi, kusaidia wengine na kuacha alama chanya katika jamii. Pia, nataka kukuza ujuzi wangu, kufikia mafanikio ya kweli na kuwa na fraa na amani ndani ya kila atua ya maisha yangu.

Napenda wachezaji wanaojituma sana, wanaoshirikiana na timu na ambao ni mfano mzuri wa nidhamu na ustadi. Kwa mfano, napenda wachezaji kama Lionel Messi kwa mpira wa miguu. Kwa sababu si tu ujuzi wake wakipekee, bali pia jinzi anavyoshirikiana na wenzake. Napenda wachezaji wanaochangia sio tu kwa ushindi, bali pia kwa maadili mazuri kwenye mchezo.

Napenda muziki unaonipa furaa na utulivu kama muziki wa kisasa wa pop au wajadi unaonyesha utamaduni wetu Muziki unanisaidia kupumzika baada ya siku ndevu kuamasika kufanya kazi na kushereekea wakati mzuri na marafiki au familia kwa kweli muziki ni seemu muhimu ya maisha yangu kila siku.

Napenda kutazama michezo ya mpira wa migu na mpira wa kikapu Kwa sababu inanipa msisimo kwa burudani. Napenda kuona jinsi wachezaji wanavyo shirikiana, mikakati ya timu na mashindano ya navyo kuwa na mvuto. Michezo hii pia unipa nafasi ya kupumzika na kufraia pamoja na familia au marafiki.

Kumbu kumbu zuri kutoka utotoni ni pale nilipokuwa nikicheza na marafiki zangu, shambani au kwenye shuleni ya msingi. Tulicheka, tukashirikiana na kufraia micheze ya kawaida bila shida yoyote. Kumbu kumbu hizo zimenifundisha furaha ya urafiki, mshikamano na jinsi ya kufraia mambo madogo maishani.

Wakati ninapohitaji msaada kazini, najitaidi kwanza kuelewa tatizo vizuri. Kisha, ninauliza wenzangu au wasimamizi kwa ushauri au msaada wa kiufundi. Pia, najitaidi kutumia raslimali za kampuni kama nyaraka au mafunzo. Kwa kweli, siwezi kuogopa kuuliza msaada kwa sababu ushirikiano na msaada wa wengine, hufanikisha kazi kwa haraka na kwa ufanisi.

Ninaifadi pesa kwa kupanga bajeti ya kila mwezi na kueka sehemu ya mapato yangu kando. Najiepusha na matumizi yasiwo ya lazima na kutumia njia zakidigitali kama akaundi za akiba. Pia napanga matumizi makubwa mapema na kuzingatia akiba ya darura. Hili kuakikisha ninaosalama wa kifeda na amani ya akili.

Mazoezi yangu ya kila siku ni rahisi lakini ya kudumu Mara nyingi nafanya mazoezi ya kunyosha mwili asubuhi kutembea kwa haraka au mazoezi mepesi ya nyumbani mazoezi hunisaidia kuimarisha afya kuongeza nguvu na kupunguza msongo wa mawazo najitahidi kuwa thabiti hata kama ni kwa mda mfupi kila siku.

Ndiyo, napenda kupiga picha. Kupigia picha uniruhusu kunasa kumbukumbu na uzuri wa mazingira. Na kunisaidia kuonyesha ubunifu wangu. Pia, ni njia zuri ya kupumzika na kuona dunia kwa mtazamo tofauti. Asa, napokuwa safarini au kwenye matukio maalumu.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa njia mbali mbali Mara nyingi nasoma vitabu kuangalia video za elimu au kushiriki mafunzo na warsha Pia napenda kuuliza maswali na kujifunza kutokana kwa watu wenye uzoefu Kwa kweli kujifunza kila siku kuna nisaidia kukua kibiashara na kibinafsi.

Napenda tabia ya uaminifu na heshima kwa wengine. Ninathamini watu wanao zungumza kweli, wanao saidia wengine na wanaonyesha huruma na fadhili. Pia, napenda wale wanao shirikiana vizuri na kushirikisha mawazo yao bila ubinafsi. Kwa sababu tabia hizo, huimarisha uhusiano mzuri na kuleta mazingira ya furaha.

Ndiyo nimewai kusafiri kwa ndege mara kadhaa safari za ndege unipa nafasi ya kuona sehemu mpya kupata uzoefu mpya na kufurahia mandhari ya anga Pia kunanisaidia kusafiri haraka na kwa urahisi kuliko njia nyingine hasa ikiwa ni safariza kazi au likizo.

Wakati wa mgogoro na mtu, najitahidi kubaki mtulivu na kusikiliza upande wapili kwa heshima. Kisha, najaribu kuelewa tatizo na kuzungumza kwa njia ya utulivu ili kupata suluhisho la pamoja. Kwa kweli, ni muhimu kushulikia mgogoro kwa hekima badala ya hasira ili kuimarisha usiano na kuondwa mvutano.

Kushirikiana na timu na jitahidi kusikiliza wenzangu, kutoa mawazo yangu kwa uwazi na kusaidia pale ninapoweza. Pia, nashirikiana kupanga kazi, kushughulikia changamoto pamoja na kuhakikisha kila mmoja ana hisi sehemu ya timu. Kwa kweli, kushirikiana kuna saidia kufanikisha malengo ya pamoja na kuimarisha uhusiano mzuri kazini.

Chakula ninachopenda zaidi ni samaki wa kupikwa vizuri. Napenda ladha yake, tamu na lishe yake yenye faida kwa mwili. Pia, ni chakula kinachofaa kula mara nyingi bila kuathiri afya, na mara nyingine napenda kuandaa samaki na familia au marafiki. Jambo linalofanya chakula kuwa cha furaha zaidi.

Ndiyo, napenda kukimbia mara kwa mara. Kukimbia hunisaidia kuimarisha afya mwili, kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza nguvu. Pia, ni jia rahisi ya kufanya mazoezi. hAsa ninapohitaji kupumua hewa safi na kujisafisha kiakili baada ya siku yenye shughuli nyingi.

Ndiyo, napenda kusikiliza redio. Redio hunisaidia kupata habari, kusikiliza muziki na kufurahia vipindi vya burudani. Pia ni rafiki mzuri ninapokuwa safarini au nikifanya kazi nyepesi. Kwa sababu inanifanya nijisikie niko karibu na jamii.